Kitu cha kwanza mbacho mimi hufanya asubhi ni kiamka ni kwa kuhakikisha kwamba ya kwanza ni meweza kushukuru mungu na baadae naweza kufanya usafi kwa nyumba. Halafu badae ni tengeneze ile breakfast ama chakula cha asubuhi na niweze kuikunywa baada hiyo.

Mimi napenda chakula chenye ladha tamu zaidi kwa sababu wakati ambao nakula chakula hii nahisi kwamba naburudika ama naweza kuikula nikiipenda sana. Pia najua kwamba chakula hii huongeza kiwango fulani katika maisha yangu.

Ni ukweli nimeenda maonyesho ya sanaa na nimeweza kuburudika ama na kufurahishwa na vile vitu ambavyo nimeeza kuona pale. Mara nyingi sana nimeenda sanaa ya muziki ama ile sana ya maonyesho fulani tofauti tofauti na nimeeza kuona watu walio na ujuzi mbali mbali katika maisha.

Mchezo ambao mimi napenda kuicheza ni ule mchezo wa mpira wa miguu. Nimeweza kuicheza tangu utotoni na hata wakati huu napenda kuicheza kwa sababu kupitia mchezo huo naweza kukua ama kuweza pia kufanya mazoezi fulani ya kunisaidia kwa nguvu.

Naiamini sana kampuni ya teknolojia ama ya simu ya Samsung. Hii ni mojawepo ya kampuni ambayo yameweza kutoa vifaa ambavyo ni vya dhamani sana ama pia ambavyo vinaeza kuyafanya kazi mingi tofauti tofauti.